Unakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi asubuhi mi upenda kunywa chai kwa mkate. Saa zingine ni kiwa na njaa zaidi na pika ugali na teremusha na mayai. Na pia kama kuna kahawa ipokaribu na pia naongeza hiyo.

Jee, umewahi kuona bahari. Ndiyo nimewahi kuona bahari, lakini ilikuwa kitambu kidogo. Kwa mara yangu kuona bahari ilikuwa miaka kumi na tano iliopita. AMbapo nilikaribishwa na shemeji yangu kuona kuona bahari kwa mara ya kwanza. Nilifurahia sana.